Ndiyo, ni mewai kuhudhuria watamasha la muziki na nilikuwa tukio la kipekee sana. Nilifurahia kuona wasanii wakitumbuiza moja kwa moja na hali ya uanjani ilikuwa ya kusisimua kwa sababu kila mtu alikuwa na shauku na furaha. Muziki ulileta watu pamoja bila kujali tofauti zao na niliisi mshikamano wa kipeke kati ya mashabiki.

Ndiyo, ninahifathi kitu cha thamani ambacho kina maana kubwa kwangu. Kitu hicho, si kwa sababu ya gharama yake ya fedha, mbali, ni kwa sababu ya historia na kumbukumbu zilizomo ndani yake. Ni zawadi niliyopewa na mtu wakaribu, na kila mara ninapoiangalia, inanikumbusha upendo, mshikamano, na safari tulizozipitia pamoja na mwenzangu.

Mimi hupenda kwenda cinema angalau maramoja au mbili kwa mwezi, kulingana na muda wa filamu mpya zinazotoka. Ninapenda sana uzoefu wa cinema kwa sababu unatoa hali tofauti na kutazama filamu nyumbani. Sauti na picha huwa bora zaidi na pia kuna hisia ya kushirikiana na watu wengine katika ukumbi mmoja.

Ndiyo, mimi hutumia video kwa mawasiliano, asa pale ninapotaka kuwasiliana kwa njia ya karibu, zaidi na watu ninashirikiana nao. Mawasiliano ya video unisaidia kuona sura na hisia za mtu ninayongea nae. Jambo ambalo huongeza uwelewano na mshikamano. Kwa mfano, ninaposhiriki mikutano ya kikazi mtandaoni, video ufanya mazungumzo yawe ya wazi na yenye ufanisi zaidi kwa sababu kila mtu anaweza kueleza mawazo yake. Kwa uwazi na pia kutowa mawasiliano yasiyo ya maneno kupitia tabasamu au ishara za uso.

Changamoto ni nazo kutana nazo mara kwa mara ni pamoja na kusimamia muda na majukumu mengi kwa wakati mmoja. Wakati mwingine, kazi uwa na miradi inaitaji kukamilika kwa raka, jambo ambalo unilazimisha kupanga ratiba kwa umakini ili nisipoteze mwelekeo. Pia, kuna changamoto ya kushirikiana na watu kwenye mitazamo tofauti ambapo, inaitaji uvumilivu na study nzuri za mawasiliano ili kwa kikisha kila mtu anaisi kusikilizwa na mchango wake unathaminiwa.

Niliwai kujaribu chakula chakijapani, hususan sushi, na kilikua uzoefu na wakipeke kwangu. Nilivutiwa na namna chakula hicho kilivyoandaliwa kwa umakini na ubunifu, haswa mchanganyiko wa samaki mbichi, mchele uliopikwa kwa ladha maalum na mboga safi. Ingawa mwanzoni nilihisi nitofauti sana na vyakula nilivyozoea, baadaye niliona ladha yake ni nyepesi na yenye kuvutia.

Mafanikio ninayo thamini zaidi kazini ni uwezo wangu wa kukamilisha miradi kwa ufanisi na kwa wakati uliopangwa. Kila ninapofanikiwa kutimiza malengo ya kazi na hisi nimepiga hatua kubwa binafsi. Pia, ninajivunia jinsi ninavyoweza kushirikiana vizuri na wenzangu kwa sababu mshikamano wa timu mara nyingi huleta matokeo bora zaidi kuliko juhudi za mtu mmoja.

Mara nyingi wakati wa mchana, mimi hula chakula cha kawaida kinachonipa nguvu na kunifanya niendelee v zuri na shughuli za siku. Napenda kula wali pamoja na mboga za majani kwa sababu ni chakula chenye virutubisho na hunipa uweano mzuri na nishatia na afya. Wakati mwingine, mimi huchagua ugali na samaki au nyama ya kuku. Hasa nikihitaji chakula chenye protini zaidi.

Ndiyo, mimi huvaa miwani kwa sababu ni msaada mkubwa kwa macho yangu. Nilipoanza kutambua kwamba ni na changamoto ya kuona kwa mbali au kusoma maandishi madogo. Nilishauriwa na daktari wangu wa macho, akanipendikeza kutumia miwani. Miwani imenisaidia sana kuimarisha uwezo wangu wa kuona na kunifanya niwe na uhakika zaidi kazini na katika maisha ya kila siku.

Ningependa kujifunza zaidi kusu teknolojia za kisasa, hasa katika nyanja za nyanja ya kilibandia na uchambuzi wa data. Dunia ya leo imebadilika kwa kasi na teknolojia izi zinagusa karibu kila sekta kutoka afya, elimu, ata biashara. Kwa hivo kwa kujifunza ujuzi uu mpia na weza kuunguza thamani yangu kazini kuchangia katika kutatua changamoto za jamii na pia kujiweka katika nafasi nzuri ya kushindana katika soko la ajira.

Ndiyo, mimi upenda sana kujaribu vyakula vipya kwa sababu chakula ni njia kusafiri bila kuondoka nyumbani. Kila mlo, kila mlo mpya uleta ladha, harufu na historia ya kipeke kutoka kwa jamii tofauti. Kwa mfano, nikijaribu chakula cha kiasia kama sushi nahisi nimeguzwa na utamaduni wa japani. Nikila pilau ya kikenya nahisi nimeunganishwa na historia ya pwani.

Kazi ya nyumbani ambayo sipendi sana ni kufua nguo kwa mikono. Ingawa ni kazi ngumu, mara nyingi huitaji muda mwingi na nguvu nyingi, hasa pale ambapo nguo ni nzito au zimechafuka sana. Wakati mwingine nahisi kama kazi hii inanichosha zaidi kuliko kazi zingine. Na pia inaitaji uvumilivu mkubwa kwa sababu mtu anachoka sana.

Wakati wa jioni, mimi upenda kula chakula chepesi na chenye afya. Kwa sababu mwili unaitaji kpumzika, nasi vizuri kubebesha chakula kizito wakati wa usiku. Kwa kawaida, napenda kula mboga zilizopikwa kwa mvuke, samaki, wakuchemsha au kuoka. Pamoja na kidogo chawali, wakawia au viazi. Hii unisaidia kulala vizuri bila kuhisi uzito tumboni na pia kunipa virutubisho vinavyo itajika.

Ndiyo, mimi hupenda kucheza michezo ya video kwa sababu ni njia nzuri ya kupumzika bada ya shughuli nyingi za siku. Michezo ya video hunipa nafasi ya kuingia katika ulimungu wa kubuni, ambapo naweza kushiriki mashindanoni, kutatua changamoto na hata kushirikiana na marafiki mtandaoni. Kwa mfano, kwa michezo ya kimkakati, hunisaidia kufikiria kwa undani na kupanga hatua zangu. Huku michezo ya burudani inanipa furaha na kunifanya nihisi huru.

Kumbu kumbu ya utotoni ambayo naipenda sana ni wakati nilikuwa nikichaza na marafiki wangu kijijini. Tulikuwa tunakusanyika jioni bada ya shule na kuchaza michazo ya kitamaduni kama kurusha kamba, kukimbia au kujificha. Huo ulikuwa wakati wafuraha kwa sababu tulicheka sana na tulihisi kama dunia yote ilikuwa raisi na yenye amani. Kumbu kumbu hii unikumbusha dhamani ya urafiki na maisha ya kijamii na maranyingi unifanya nitamani kurudi kwenye ule uraisi wa utoto.

Kitu cha kwanza, ninachofanya ninapoanza kazi ni kupanga ratiba na kuangalia majukumu yalio mbele yangu. Napenda kwanza kwa kupitia orodha ya kazi ya siku hiyo, kisha nazipanga kulingana na umuhimu wa uharaka. Hii unisaidia kuepuka kuchanganyikiwa na kuakikisha kwamba, ninashugulikia mambo makubwa yanayoitaji kushugulikiwa kwanza.

Rangi ninayoipenda zaidi ni blue kwa sababu inanipa hisia ya utulivu na amani. Kila ninapoiona blue na hisi kama nimeunganishwa na anga na bahari, vitu ambavyo vina nipa nguvu na matumaini mapya. Pia, blue ni rangi inayohusiana na uaminifu na utulivu wa kiakili na mara nyingi unifanya ni hisi nikiwa na mwelekeo sahihi maishani.

Ndiyo, ningependa kurudi ujana kwa sababu kipindi hicho kulikuwa na fura nyingi, uhuru wa mawazo na nguvu za kufanya mambo bila hofu. Ujana hunikumbusha michezo na marafiki, ndoto kubwa nilizokuwa nazo na hamasa ya kugundua dunia. Ningependa kurudi ilikuishi tena na ule urahisi wa maisha bila majukumu makubwa na pia kujaribu mambo ambayo sikuweza kufanya.

Mafunzo ya leo nisaidia zaidi ni yale ya kita alamu ya nayosiana moja kwa moja na taaluma yangu. Kwa mfano, nilipata mafunzo ya kutumia programu za kisasa na kurahisisha kazi na ya menisaidia kuongeza ufanisi na kupunguza makosa katika kazi yangu. Mafunzo haya ya menipa ujuzi wa vitendo ambao ninautumia kila siku kazini.